Kipawa changu kikubwa ni uwezo kusikiliza kwa makini na kutoa ushauri wa moyo bila kuhukumu. Huwa nikiona na mtu ana shida au anaitaji mawazo namudu kusikiliza hadi mwisho na kutoa maoni yanayompa nguvu au mwanga mpya. Kipawa kingine ni kuandika maneno yanayogusa moyo. Mara nyingi huwa naandika ujumbe au barua fupi zinazowafuraisha au kutumaini ya utu wangu. Pia nina kipawa cha kuona mema katika kila hali, hata wakati mambo yanapoenekana ngumu. Hunisaidia mimi na wengine kuendelea bila kukata tamaa. Kipawa cha kucheke na kuwachekesha wengine pia hunifaa sana kwani kicheko, huleta amani na kuunganisha watu haraka.

Wekendi huwa inakuwa wakati wangu wa kupumzika na kujazangu kwa wiki inaifuata. Jumamosi mara nyingi huwa namkapole pole, polepole nanywa chai. Chai moto huku nikiangalia dirishani au kusikiliza redio kwa sauti ndogo. Kisha huwa nafanya usafi mdogo nyumbani hili mahali pawe safi na pa kupendeza. Baadae huwa natoka ni kanunue mboga safi au bidhaa za nyumbani. Na wakati mingine hukaa kahawa dukani. Karibu huku nikinywa na kula keki. Jumapili huwa naenda kanisani asubuhi kwa ibada. Kisha narudi nyumbani kula chakula kizur kilicho pikwa na familia. Jioni huwa nakaa nao tukishiriki mazugumzo na kucheka au na kucheza michezo midogo ya nyumbani. Siku zote napendelea kupumzika zaidi kuliko kufanya mambo mengi. Kwani wiki huwa na shuguli nyingi wekindi unifanya niseme jichaji na kuwa tayari kwa siku za kazi.

Mimi huwa mtu wakuwai kila wakati na najivunia tabia hiyo sana. Ni kipewa miadi au kazi. Huwa namka mapema hili niwe mahali au nimalize kabla ya wakati hili kuwepusha wasiwasi wa mwisho. Kufika mapema unipa nafasi ya kuangalia kila kitu kiwe sawa au kupumuzika kidogo kabla ya kuanza. Tabia hili anza tangu nilipokuwa ya shuliani ambako nilikuwa nikifika darasani kabla wengine. Hili niwe tayari hata safari ya au mukitano huanaodoka nyumbani mapema hili kuepusha msongamano wa matukio yasio tarajiwa.

Ndiyo, hua napenda kunywa maziwa mara kwa mara, aswa ya kienyo baridi, au ya kitumiwa kwenye chai, ladha yake laini na tamu kidogo unibudisha sana. Na unifanya niisi nimejaza mwili nguvu araka mara nyingi hua nanywa maziwa ya ngombe safi, yaneuzwo karibu na nyumbani, au yanayotoka kwenye paketi zenye ubora. Unisaidia sana asubui nikinywa na mkate au mandazi, au jioni nikiitaji kitu chenye utilivu kabla ya kulala.

Huwa napenda kusoma vitabu vya hadithi na upelelezi na za kisaikolojia zaidi kuliko vingine. Vitabu hivi hunivutia kwa sababu vina siri nyingi. Mshangao na mawazo yanaifanya nifikirie kila hatua ya mhusika. Hunifurahisha pale mpelelezi anapofumbua fumbo au pale mhusika anapokabili hofu yake ya ndani na kushinda. Vitabu vya historia pia hunifaa wakati nataka kujua mambo yaliyotokea zamani, jinsi yalivyoathiri maisha yetu ya kisasa.

Huwa napenda kuenda sinema maramoja au mbili kwa mwaka. Haswa pale filamu mpya inapotoka ambayo nimekuwa nikingoja kwa hamu. Sinema hunipa hisia ya pekee kwa sababu skrini kubwa, sauti inayozunguka na giza la ukumbi. Hunifanya nizame kabla kabisa katika hadithi. Mara nyingi huwa naenda na ndugu au marafiki. Ili badaya tuzungumze kuhusu filamu tuliyoiona na kushiriki maoni yetu.